Ninaweza kusema timu nininayoipenda kufuatilia ni timu ya Chelsea ambayo ipo katika magaribi mwa jijikula London kule uingereza. Ni timu yenye historia kubwa, mashabiki wengi duniani na roho ya kupambana hadi mwisho wa mchezo. Chelsea imejijengea sifa kwa kwa timu yenye nidhamu uwanjani, wachezaji wenye vipaji na uwezo wa kushindana katika mashindano makubwa. Pia ni mfano wa timu ambayo hubadilika kulingana na vipindi tofauti, ikijenga kikosi kipya na kuendeleza vipaji vya wachezaji chipukizi. Kwa ujumla Chelsea ni mfano wa nzuri wa ushikamano, ushindani na ari ya kutafuta mafanikio katika michezo.

Inapokutana na tatizo kazini, kwanza natulia na kulichambua kwa makini, ilikuwelewa chanzo chake halisi ni kipi. Siangalii tu dalili bali najaribu kujua kwa nini tatizo limetokea. Baada ya hapo, nakusanya tarifa muhimu na inapobidi nashirikiana na wenzangu kupata mtazamo tofauti na suluhisho bora. Ushirikiano mara nyingi huleta mawazo mapya na njia rahisi za kutatua changamoto kwani kama wanavyo sema waswahili umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.

Jusi ya matunda nayo ipenda zaidi ni jusi ya embe. Inaladha tamu ya asili, harufu nzuri na huburudisha sana. Hata wakati wa joto. Pia napenda jusi ya nanasi au machungwa kwa sababu zinaladha ya uchachu kidogo na huburudisha na kua mshamwili. Kwa jumla na napenda jusi za matunda zilizo za asili na zenye latha safi. Pia ambazo zina virutubisho.

Napenda zaidi kuamka mapema, jua linapochomoza, kuamuka mapema hunipa mwanzo mzuri wa siku, utulivu wa kupanga mambo na nguvu ya kufanya kazi na kujifunza. Hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu kwa sababu hunisadia mwili kupumzika vya kutosha. Kwa hivyo, napenda kulala kwa wakati ili niweze kuamuka mapema, nikiwa na nguvu na umakini.

Kila jioni kabla kulala, napenda kutulia na kupunguza shughuli nzito. Ili kunipa, kuipa akili nafasi ya kupumzika, mara nyingi na tafakari mambo ya siku iliyopita na kushukuru kwa yaliyotendeka vizuri na yalioenda vizuri na kupanga kwa ufupi siku inayofuata. Pia napenda kufanya kitu cha utulivu kama kusoma kidogo, kusikiliza muziki mtulivu au kupumua kwa kina. Hii hunisaidia kulala kwa amani na kuamka nikiwa na nguvu ya siku inayofuata.

Kulingana na mimi, tukio muhimu katika maisha yangu, ni pale napopata fursa ya kujifunza na kusadia wengine kupitia maarifa. Tukio hili linanifanya kutambua umuhimu wa elimu, mawasiliano, kushirikiana na watu wa aina tofauti. Kupitia hilo, nilijifunza kuwa mafanikio ya kweli si yale ya kibinafsi tu, bali ni yale yanayowezesha wengine kukua, kuelewa na kufanikisha malengo yao. Kwa ujumla, tukio hilo lilinipa mwelekeo wa maisha wenye maana, huduma na maendeleo endelevu.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti ina ladha tamu na harufu nzuri inayofanya iwe ya kufurahisha sana. Wakati wa kusherehekea au hata kutafuna kama kitafunwa cha kawaida. Pia napenda keki ya matunda hasa yenyeladha ya machungwa au nanasi. Kwa sababu huwa ni nyepesi na yenyeladha ya asili inayoburudisha kwa ujumla napenda keki zilzo na ladha tajiri lakini zisizo nzito sana.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi, wakati huu hakili bado huwa safi, makini na yenyenguvu. Jambo li naloni saidi ya kumaliza kazi muhimu kwa ufanisi mkubwa. Pia asubuhi huwa tulivu na usumbufu mdogo. Hivyo, ni raisi kupanga mawazo na kuwanza siku kwa kasi nzuri. Kwa jumla asubuhi ndio muda ninauwona kama bora zaidi kuwa makini na uzalishaji mkubwa.

Napenda kuwa mtu wa kuwahi kuliko kuchelewa. Kuwahi hunisadia kuwa tayari, mtulivu na mwenye mpangilio mzuri wa mambo. Pia huonyesha heshima kwa muda wa wengine na uwajibikaji katika kazi au miadi. Kwa ujumla kuwahi hunifanya nifanye mambo kwa utulivu bila haraka ya mwisho. Jambo linaniongeza ubora wa kile ninachokifanya.

Ndio, napenda kununua vitu kwa kutumia simu, pale ni rahisi na salama. Hii inanirahisishia kupata bidhaa na huduma bila kukuenda dukani, kulipa haraka na kufuatilia ununuzi kwa urahisi. Zaidi ya hapo, kununua kwa simu hunisaidia kuhifadhi muda, kulipa kwa usalama na kupata offer au punguzo. Kwa ujumla ni njia rahisi ya haraka na yenye manufaa kwa maisha ya kila siku.

Ninaposhughulikia kazi za dharura kwanza ninaamua ni ipi kazi ya dharura zaidi kulingana na athari zake Kisha nakusanya taaarifa zote muhimu haraka ili kufanya maamuzi sahihi Baada ya hapo natoa kipaumbele cha vitendo nikichukua hatua za haraka lakini kwa umakini ili tatizo lisikuwe au nisababishe hasira Pia, nashirikiana na wenzangu ikiwa inahitajika ili kufanikisha tatizo kwa ufanisi kwa ujumla na kushughulikia kazi za dharura, kunahitaji subira, uchambuzi wa haraka, kipaumbele na ushirikiano.

Hakuna kipindi cha televisheni ninacho kipenda mahususi, lakini kwa vile ninavyovipenda, vipindi vya televisheni vinafaa kuwa vinavifundisha, kuburudisha na kuhamasisha kwa mfano. Kipindi vipindi vya habari, filamu za elimu, mashindano ya michezo, vipindi vya utalii na tamaduni, huvutia sana. Pia napeda vipindi vinavyo toa changamoto za akili kama mashindano ya fumbo au quiz show kwa sababu hufundisha na kuhamasisha kufikiria. Kwa ujumla napenda vipindi vya televisheni vinavyo changanya elimu burudani na fahamu mpya.

Kama ningekuana mnyama wakufuga, ningempenda mbwa. Mbwaa ni rafiki ya karibu wa binadamu na nimuaminifu, mlinzi na mwenye upendo. Na mara nyingi huwa sehemu ya familia. Pia hupenda kucheza na kushirikiana jambo linaloleta furaha na uchangamfu nyumbani. Zaidi ya hapo, ningeweza pia kufuga samaki ya mapambo. Kwa sababu ni watulivu na huleta mandhari nzuri na hali ya utulivu ndani ya nyumba. Kwa ujumla ningependa mnyama anayechanganya urafiki, utulivu na furaha ya kila siku.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa, rahisi na zenye starehe. Kama shati laini, suruali za starehe na nguo zinazotoa uhuru wa mwili. Hii hufanya niwe mtulivu na mwenye uhuru wa kufanya shughuli zangu bila usumbufu. Zaidi ya hapo, napenda pia nguo zenye rangi tulivu na zinazovutia kwa macho kwa sababu huchanganya mwonekano mzuri na hisia nzuri. Kwa ujumla, napenda nguo zilizo rahisi, zenye starehe na zinazoongeza heshima na furaha.

Napenda kwenda madukani wakati kuna utulivu kama subuhi au katikati ya wiki. Kwa sababu huwa hakuna msongamano mkubwa na inakua rahisi kuchagua vitu kwa makini. Wakati huo pia hunipa nafasi ya kulenga kile ninachokinunua bila haraka na kufanya mamuzi bora. Kwa ujumla napenda muda ulio utulivu na usio na haraka. Kama katikati ya wiki ambapo watu ni wachache au asubuhi kabla ya watu wengi kwenda madukani.

Napenda zaidi kutizama mchezo na kwa sababu hufundisha mbinu, mshikamano, wa timu na mikakati mbali mbali. Kutizama pia kuna nifurahisha kunipanua maelezo ya michezo na kunipa motisha ya kujifunza mbinu mpya. Hata hivyo pia napenda kucheza michezo mara nyingine. Hasa michezo ya kikundi kwani kuchanganya afya ya mwili, mshikamano na furaha ya pamoja. Kwa ujumla, napenda michezo iwe ya kuangalia au kucheza. Inaviburudisha na kuelimisha kwa njia tofauti.

Ndiyo, napenda kuogelea sana. Kuogelea ni shughuli ambayo hunipa furaha na hunifanya ni jisikie huru. Kila mara ninapoingia majini nahisi mwili wangu unapata nguvu mpya na akili yangu inapumzika. Zaidi ya kuwa burudisho, kuogelea pia ni mazoezi mazuri ya mwili kwa sababu hufanya na husaidia moyo kufanya kazi vizuri na misuli iwe imara. Pia ni njia nzuri ya kupumzisha msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi napenda kuogelea hasa wakati wa jioni jua linapozama kwa sababu upepo wabaridi na mandari ya maji hufanya uzoefu uwe wakipekee kwani kweli kuogelea kwangu si tu mchezo bali pia ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Mimi ukabiliana mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na kwa kujifunza. Kwanza, ninajaribu kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na faida zake kwa kushirikiana na wafanyakazi wenzangu. Pili, ninajitahidi kubadilika haraka na kujifunza mbinu mpya au kutumia teknolojia mpya inayokuja na mabadiliko haya. Pia, ninashirikiana na wenzangu ili tuweze kusaidiana na kushirikiana mawazo ya jinsi ya kukabiliana na hali hii mpya. Ninapokutana na changamoto, naona ni nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Kwa njia hii mabadiliko yanakuwa kikwazo bali huwa daraja la maendeleo na mafanikio.

Ndiyo, napenda kusikiza radio kwa sababu radio hunipa nafasi ya kupata habari mpya mziki wa aina mbalimbali na mijadara ya kijamii bila kutumia macho yangu kwenye skrini. Mara nyingi, ninapenda kusikiza radio asubuhi kabla ya kuanza shuguli za siku kwa sababu inanipa taarifa muhimu kuhusu hali ya hewa habari za kitaifa na kimataifa pamoja na muziki unaonipa motisha. Pia redio ni njia nzuri ya kujifunza lugha na kusikiliza mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbali mbali. Kwa kweli kusikiliza redio ni zaidi ya burudisho tu ni daraja la kuunganishwa na ulimwengu.

Ninapenda kutumia muda angu wa bure kwa njazi na zoniweka huru na kunipa furaha. Mara nyingi ninapendelea kusoma vitabu ili kuongeza maarifa na kupumzisha kili angu. Kusoma hunipa nafasi ya kujifunza, mambo mapya na kuna nisaidia kuboresha lugha. Wakati mwingine, napenda kusikiza muziki kwa sababu unanipa utulivu na kunifanya nijisike mwenye nguvu mpia. Pia, ninapenda kutumia muda angu wa bure kwa kufanya mazoezi ya mwili. Kama vile kutembea au kukimbia. Hili kuimarisha afya yangu. Zaidia hayo, napenda kutumia muda huu kukutana na marafiki na familia. Kwa sababu, mazungumzo na watu ni nawapenda hunipafuraha na kuimarisha uhusia na wetu. Kwa hivo, muda wangu wa bure ni nafasi ya kujifunza, kupumzika na kufurahia ya maisha.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu. Napenda kusoma vitabu kwa sababu hunipana fasi ya kujifunza mambo mapia na kupanua upeo wa mawazo. Kila kitabu ni nachukisoma hunifundisha kitu kipia. Iwe ni historia, fasihi au maarifa ya kisayansi. Kusoma kuna nisaidia kuboresha lugha yangu na kunifanya niwe na uwezo kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi. Wakati mwingine kusoma vitabu vya hadithi huniburudisha na kunipeleka katika ulimwengu wakufikiria zaidi ya hayo kusoma ninjia nzuri ya kupumzisha akili baada ya siku yenye shughuli nyingi kwa hiyo kusoma vitabu si burudisho tu bali pia ninjia kujenga waarifa na kuimarisha maisha yangu.

Na asubuhi, napenda kunywa chai. Chai hunipa joto na nguvu za kwanza siku yangu vizuri. Mara nyingi, naipenda chai yenye maziwa na sukari kidogo kwa sababu ladha yake hunifanya njisikie nimeshiba na nimeamka vizuri. Wakati mwngine, badala ya chai napenda kunywa kahawa hasa pale napohitaji kuamka mapema na kua makini zaidi kazini. Kahawa, hunisadia kuondoa usingizi na kunipa nguvu ya kuanza kazi. Pia, wakati mungine napenda kunywa juisi ya matunda kwa sababu hunipa vitamini na afya bora. Kwa hiyo, kinywaji nachokipenda kunywa asubuhi, hutegemea na hali ya siku. Lakini mara nyingi chai ndio chaguo langu la kwanza.

Mara nyingi natumia programu za mwasiliano kama WhatsApp na Microsoft Teams kwa sababu, zinanisaidia kwasiliana na wenzangu, kazini na marafiki. Pia natumia programu za mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook ili kufuatilia habari na kushirikiana na watu. Wakati wa kazi natumia programu za ofisi kama Word, Excel kwa kuandika na kuchambua taarifa. Zaidi ya hayo, natumia programu za muziki kama Spotify, kusikiliza nyimbo nazozipenda na programu za YouTube kujifunza mbambia kupitia video. Kwa hiyo programu ninazozitumia mara nyingi hutegemea hitajilangu la huo wakati au hiyo siku kama mwasiliano, kazi, burudisho au kujifunza.

Kwa kawaida, mi hupata habari kupitia redio, televisheni, tovuti za mitandaoni na mitandao ya kijamii. Mianzo vinavyo julikana kama vile BBC, News, The New York Times, Tuko.co.ke kwa kiswahili na pia YouTube ambayo kuchuja maudhui kutoka kwa wachapishaji na wakuaminika.

Jukumu ni nalolipenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu katika kutatua matatizo. Napofanya kazi ya timu na hisi nguvu na motisha kwa sababu kila mtu huleta mawazo yake na mchango yake. Kupitia ushirikiano tunapata suluhisho bora na tunajifunza kutoka kwa kila mmoja. Pia napenda jukumu la kupanga na kuratibu miradi kwa sababu hunipanafasi ya kutumia vizuri ujuzi wangu wa kupanga muda na rasilimali na poshughulika na jukumu hili na hisi ninamchango mkubwa katika kufanikisha malengo ya shirika. Zaidi ya hayo, majukumu ya kuwasilisha mawazo na kutoa mafunzo kwa wengine hudipa furaha kwa sababu ninapenda kutoa mafunzo kwa wengine na kushirikisha maarifa na kuona wengine wakinufaika kwa hivo kwa kutokana na majukumu yangu.